Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kwa sababu naamini kila aina ya kitabu kina kitu cha kipekee cha kufundisha au kuburudisha. Kwanza kabisa napenda sana vitabu vya riwaya, riwaya hunipa nafasi ya kusafiri, kiakili, bila kuondoka palipo, nilipo. Kupitia wahusika na hadithi zao naweza kuelewa hisia, changamoto na maamuzi ya watu tofauti. Riwaya za mapenzi unifanya nitafakari kuhusu mahusiana ya binadamu, makatili riwaya ya kijamii hunisaidia kuona matatizo ya jamii na namna watu wanavyokabili. Pia napenda kusoma vitabu vya maarifa na elimu binafsi. Aina hii ya vitabu hunisaidia kujijenga kifikiri na kimaisha. Vitabu vinvyozungumzia nidhamu binafsi, usimamizi wa muda, uongozi wa jinsi ya kuweka malengo, hunipa motisha na kukunikumbusha umuhimu wa kujiboresha kila siku mara nyingi baada ya kusoma kitabu cha aina hii najikuta nikiwa na mtazamo mpya au wazo jipya la kujaribu katika maisha yangu ya kila siku aina nyingine ninayoipenda ni kivitabu vya historia na wasifu. Kusoma kuhusu historia hunisaidia kuelewa tulikotoka kama jamii na sababu za mambo kuwa jinsi yalivyo. Leo wasifu wa watu maarufu wa waliofanikiwa hunipa hamasa. Kwa sababu ninaona kuwa hata watu ninawaheshimu walipitia changamoto nyingi kabla ya kufanikiwa. Hadithi zao hunifundisha uvumilivu, subira na umuhimu wa kutoacha ndoto. Pia napenda vitabu vya sayansi na teknolojia hasa vinavyoeleza mambo kwa lugha rahisi aina hii hunifanya nione jinsi ulimwengu unavyofanya kazi na jinsi teknolojia inayoathiri maisha yetu ya kila siku. Vitabu hivi hunichochea kufikiri kwa kina, kuuliza maswali na kuwa na hamu ya kujifunza zaidi kuhusu mambo mapya yanayoibuka duniani. Mwisho lakini si kwa muhimu muhimu, napenda pia vitabu vya motisha na farasa falsafa ya maisha. Vitabu hivi hunisaidia kutafakari maana ya maisha, maamuzi tunayofanya na thamani ya kuwa na msimamo na maadili. Wakati mwingine hunipa faraja, hasa ni napohisi kuchoka au kukata tamaa, kwa sababu hunikumbusha kuwa machangamoto ni sehemu ya maisha na kila mtu hupitia cha nyakati ngumu. Kwa ujumla napenda kusoma vitabu vya aina nyingi kwa sababu kila aina hunipa kitu tofauti, maarifa, burudani motisha au hekima. Kusoma hunipanua mawazo, huniongeza ufahamu na hunisaidia kukua kiakili na kihisia.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani, lakini thamani ninayoizungumzia hapa sio ya fedha. Peke, bali ni ya kihisia na kiakili. Kwa mtazamo wangu, kitu cha thamani kinaweza kuwa na maana kubwa sana hata kama hakina gharama. Kubwa sokoni. Ndiyo maana huwa makini sana katika kuhifadhi vitu vinavyonigusa moyo au vinavyoniwakilisha mimi kama mtu. Kwanza kabisa ninahifadhi kumbukumbu muhimu. Hizi zinaweza kuwa picha, barua au vitu vidogo vinavyonikumbusha nyakati fulani muhimu katika maisha yangu. Kumbukumbu hizi hunisaidia kukumbuka safari niliyopitia, mafanikio niliyopata na hata changamoto zilizonishinda. Ninapo zitazama au kuzisoma, hunipafaraja na kunikumbusha nilikotoka na nilipo sasa. Pili, nahifadhi nyaraka muhimu kama vieti, vitambulisho na hati nyingine rasmi vitu hivi vina thamani kubwa kwa sababu zinaathiri maisha yangu ya kila siku kama masomo, kazi au masuala ya kisheria. Huwa hazihifadhiwi kwa uangalifu mkubwa, mahali salama na panapofikiza rahisi pale ninapozihitaji. Hivi hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo unaweza kusababishwa na kupotea kwa nyaraka muhimu. Pia ninahifadhi vitu vya kipekee vya kihisia. Kama zawadi kutoka kwa watu muhimu maisha ni muangu, zawadi hizi huwakilisha upendo, urafiki au shukurani. Hivyo thamani yake ni kubwa sana kwangu. Hata kama nikitu kidogo, huweza kunikumbusha mtu au tukio maalum lililowacha alama katika maisha yangu. Zaidi ya hayo, nahifadhi maarifa na ujuzi kama vitu vya zamani visivyoonekana. Maarifa ni niliyopata kupitia masomo, kusikiliza na uzoefu wa maisha ni hazina kubwa sana. Huwa najitahidi kuyatunza kwa kuendelea kujifunza, kuyaandika au kuyashirikisha na wengine, maarifa haya hunisaidia kukuwa na kufanya maamuzi bora kwa maisha yangu. Kwa upande wa vitendo hutumia njia mbalimbali kuhifadhi vitu vya thamani ingine huifadhiwa kimwili ama katika sanduku salama au kabati maalum. Na vingine huifadhiwa kivijiti. Kama kumbukumbu za picha au faili muhimu. Kuchanganya njia hizi hunipa uhakika zaidi wa usalama. Kwa jumla, ndiyo naifadhi vitu vya thamani kwa uangalifu mkubwa kwa sababu na wakilisha historia yangu, utambulisho wangu na maisha yangu kwa jumla. Kuhifadhi vitu hivi, hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie salama na kuthamini nilichonacho.

Kumbukumbu za utotoni ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu ndizo zinazojenga msingi wa utu tabia na mtazamo wetu kuhusu dunia. Nikikumbuka utoto wangu kuna picha nyingi ninazo nijaa akilini baadhi zikiwa za furaha na zingine za mafunzo na zingine zikiwa na hisia ya kipekee ambazo hadi leo zanigusa. Kwanza kabisa nakumbuka nyakati za kucheza bila wasiwasi. Utotoni furaha ikilikuwa rahisi sana kupatikana. Tulicheza mchezo ya asili kama kukimbizana, kuruka kamba, kucheza mpira, wa kutengenezwa na plastiki au makaratasi. Ni mchezo ya kufikirisha iliyofuata tutumie ubinu mwetu. Mchezo hii haikuhitajika vitu vya gharama kubwa, bali ilihitajika marafiki na muda muda kumbukumbu hizi hunikumbusha jinsi furaha ya ukweli mara nyingi ilivyorahisi kuliko tunavyodhani tukiwa watu wazima. Pili unakumbuka mazingina ya familia kulikuwa na nyakati za kukaa pamoja jioni. Sikiliza kahadidhi katika hadithi kutoka kwa wazazi au wazee nakula chakula cha ku pamoja. Hadithi hizo zilikuwa siku za kuburudisha tu bali pia ni zilikuwa na mafunzo ya maisha. Maadili na utamaduni kupitia kumbukumbu hizi. Najifunza umuhimu wa mashikamano wa familia na kuheshimu wazee ambao mambo abayo bado haja yaniongoza hadi leo. Kumbukumbu nyingine muhimu ni siku ya shule. Kumbukumbu siku jinsi nilivyokuwa kuwamka asubuhi mapema. Kuvaa sare ni ya shule na kukutana na marafiki njiani kulikuwa na furaha ya kujifunza mambo mapya. Lakini pia changamoto kama mitihani au dhalabu ndowo-dowo. Walimu waliotuongoza kwa uvumilivu na nidhamu walichangia sana kunijenga kimaadili na kielimu. Hata sasa bado ni kwambua walimu fulani kwa mchango wao mkubwa katika maisha yangu na pia nakumbuka makosa na mafunzo ya utotoni. Kulikuwa na wakati tulikosea ni kakemo au kuafadhiwa. Lakini kupitia makosa nilijifunza tofauti kati ya lilo sahihi na lisilo sahihi. Kumbukumbu hizi hunikumbusha kuwa kukosea ni sehemu ya kujifunza na kukua kwamba ni kila kosa linaeza kuwa daraja la mafanikio ya baadae. Mwisho kumbukumbu ya utotoni hunipa hisia ya nastorojia na shukurani. Ni zinaponija akilini hunifanya nitabasamu, nitafakari na kuthamini safari ya maisha niliyopitia ujumla kumbukumbu ya utotoni ni hazina ya moyo. Zinasaidia kuelewa mimi na ni nani leo na zinanipa mwelekeo wa kesho.

Ili kuwatia moyo wenzangu kujitahidi kufanya mambo madogo madogo lakini chenye athari kubwa. Kwa sababu naamini motisha ya kweli huanzia katika mahusiano mazuri na heshima ya kila siku. Kwanzia kabisa huanza na kusikiliza na kuelewa. Ninapochukua muda wa kuwasikiliza wenzangu, changamoto anazopitia, mawazo yao au hata wasiwasi wa kujisikia kuthaminiwa. Kusikiliza kwa dhati na kujenga imani na kuwafanya wajue kuwa hawapo pekee yao. Pili, kujitahidi kutambua na kuthamini juhidi zao. Sio lazima iwe pongezi kubwa hadharani kila wakati. Hata neno ndogo la shukrani au pongezi binafsi inaweza kubadilisha siku ya mtu. Ninapowaambia kuwa wamefanya kazi zuri au kwamba mchango wao unaonekana huogeza kujiamini kwao na kuhamasisha kufanya kazi. Kufanya zaidi. Kutambua juhudi kunawafanya wasikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Tatu, huwatia moyo kwa kuonyesha mfano mzuri. Huwa ninajitahidi kufanya kazi kwa bidii, kuwajibika na kuwa na mtazamo chanya hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Watu wengi hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Hivyo kwa kuonyesha nidhamu na utulivu nahamasisha wenzangu kuamini kuwa changamoto zinaweza kushindwa. Pia kujitahidi kushirikiana na kusaidiana ninapogundua kuwa mwenzangu ana mzigo mkubwa wa kazi au anakwama katika jambo fulani huwa tayari kusaidia au kutoa ushauri msaada huu haupunguzi tu mzigo wa kazi bali pia hujenga mashikamano na hali ya kuaminiana wenzangu wanapojua kuwa wanaweza kunitegemea hujenga mazingira chanya ya kazi. Zaidi ya hayo, moyo kwa kuwahamasisha kukuza uwezo wao, huwa nawapa moyo wa kujifunza mambo mapya. Kuhudhuria mafunzo au kujaribu majukumu mapya. Ninapowaonyesha kuwa ninaamini katika uwezo wao. Huanza kujiamini zaidi na kuona fursa badala ya vikwazo. Mwisho, hujaribu kudumisha mazingira ya furaha na heshima. Mara nyingine utani wa heshima, tabasamu au mazumumzo mwepesi huweza kupunguza msongo wa mawazo za kazini. Hali nzuri ya hewa kazini huwafanya watu wafanye kazi kwa moyo na kwa ushirikiano zaidi.